Niambie kuhusu kumbu kumbu ya utoni. Naeza kumbuka nyakati nikiwa mtoto. Tulikuwa tunatuna. Ilikuwa ni siku ya Christmas. Siku ya sukuku. Tulibaywa manguo. Ilikuwa hiyo nguo. Ile yenye ikona kofia, ikona kibeti. Ilikuwa ni siku yetu ya kwanza kubaywa. Hey, tulifurai. Tukaenda hadi kanisa. Tulifanya mavitu. Hey, hiyo ndo siku yenye sijaisa. Sawa adi wa leo.

Unapenda chai ya makahawa mimi napenda chai napenda chai kwa sababu ni ile chai chai ya maziwa naikunywa asubuhi. Kabla sijafanya kazi inanipatia nguvu but kahawa mimi sipendi kahawa sana.

Sherehe yako ya kupendezwa ni ipi? Ni sherehe ya siku ya kuzaliwa kwangu. Kwa sababu nafurahia ju nimeongeza mwaka. Mwaka nyingine kwa ile yenye nilikuwa nayo. Hiyo ni kipindi ambayo mi hufurahi zaidi na pia nampa Mungu shukrani. Kwa sababu kuna watu wengine hawajaweza kuhitimu hiyo miaka.

Unafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki? Naepuka kuzinunua. Kama tuseme vyombo za plastiki, naepuka kununua. Ju unajua nisiponunua, sitakuwa nazo, sitakuwa natumia. Na tena, kama zingine zenye nimenunua kitambo, nachukua alafu nachoma, ama natupa mbali. Natupa naweka kwenye dustbin, then watu wa kuchukua takataka watakuja wazichukue, wazipeleke waende wazichome huko mbali.

Mchezo gani ugependa kujaribu? Mimi ningependa kujaribu yu mchezo ya rugby. Uwa naiona nikitazama wachezaji wa rugby wa kicheza natamani ikikuwa ni mimi niko hapo nacheza nao kwa sababu inanikalia mchezo ambayo mtu anaburudika akicheza.

Unapenda rangi gani kwa ukuta wa chumba? Mimi napenda rangi ya majani. Rangi ya majani ama nyeupe. Inaleta ile sana sana, rangi nyeupe. Inaleta hile uzuri wa nyumba. Tuseme nyumba sasa ni safi, umefanywa safi, na sasa hiyo rangi inaonekana. Inafanya hata wewe mwenyewe. Upendelee, upendelee nyumba yako. Kwa sababu kila kitu ni safi, hata ukuta wenyewe ni safi.

Unafanya nini kuongeza uzalishaji wako? Mimi sifanyi chochote. Ila, maybe ningependa kuhakikisha tumbo. Yani nimesafisha tumbo. Ili, kama iko na uchafu wowote, naeza kuwa nimeenda, nikachukua hizi dawa za marubaine. Zile dawa zenye za majani, nikunywe ili nisafishe tumbo. Ili kila kitu ambayo iko huko tumboni mwangu. Ama kila kitu inaeza kuwa inaeza leta uchafu kwa damu yangu kisafishe. Maybe ni hiyo tu.

Unashiriki vipi katika jamii yako. Mimi nashiriki. Tuseme kwa mfano. Hapo jamii kwetu kuna watu wasiojiweza. Sasa tulienda kuwa tembelea ili tuwape zawadi. Tuwapatie manguo, chakula. Na pia tuweze kuwafunza ule maisha yako. Waweze kukaa. Wakijua watu wanawajali, watu wanawapenda. Na tulikua hapo kwa. Kukaa nao.

Una wianishaje kazi na maisha ya kibinafsi. Sasa tuseme kwa sasa mimi saa hii sina kazi. Niko kwa nyumba nimeamua nikae. Nilee mtoto until mtoto ahitimu hiyo umri yenye unaweza muacha peke yake anaweza jifanyia kitu ndyo niweze.

Unaka hadi sa ngapi usigu? Mi naka hadi sa saba ya usigu. Neza fikisha sa nane usigu. Inalingana iyo uzingizi itakuja sa ngapi. Saa zingene nakataa hadi nifike sa tisa ya usiku. Sasa mimi ni ule mtu usiku. Naweza lala kaa sana kama sijalala. But sasa asubuhi nitamka kuchelewa.

Umewahi kufanya kazi ya kujitolea ndiyo mara nyingi sana saa zingine unaweza pata tunaenda kusaidia watoto yatima ni jambo huwezi taka malipo huko utaenda kufanya kazi kwa roho yako yote na hizi kazi za jamii pia nimewahi jitolea.

Ni nani aliyekufundisha jambo muhimu? Niseme ni mamangu mzazi. Alinifunza kuwa niwe na heshima kwa wakati wowote. Niweze kuishi maisha ya kuheshimu wenzangu, kupenda wenzangu na pia kutotaka kufanyia wenzangu mabaya. Na hiyo ndio jambo imenifanya nifike mahali nimefika kwa sasa.

Unapotaka kustarehe unafanya nini? Nahakikisha hiyo siku sina mtoto mwenye atanisumbua kwa sababu nataka starehe. Na tena hiyo siku ni siku yenye nimeweka ni siku yangu peke yangu nataka kufanya nataka ku kunini kufanya vitu zangu zenye napenda.

Jee, unatumia mitandao ya kijamii. Ndio, natumia mitandao ya kijamii. Hili niweze, mi mwenyewe, nikajilimisha kutoka hapo. Tena niweze, nikapokea, mazungumzo kutoka uko. Nijue, ninini kinachoendelea uko. Ninini waro anasema, nimaneno gani mapi enji metokea. Salazima, njiunge uko. Hili niweze, nikajue. Nikajue nini inafanyika. Wakati wagani. Nini misabi wabisha hivyo.

Unapanga kazi zako vipi? Tuseme kama ni kwa wiki, kazi za nyumba, naseme nafua jumamosi. Sasa ama marambili kwa wiki ili manguo isikuwe mingi. So unaezapata hii wiki nimepanga, nitafua siku ya jumamosi na siku ya ijuma. So utapata manguo, nitafua marambili kwa wiki. Na tena nitakuwa naosha vyombo kila asubuhi nikiamka. Kama sijafanya kitu yoyote tena nipige deki. Sasa alafu, hiyo itafanya nikishapanga hivyo kazi yangu nitakuwa na siku nzuri. Yani sitachoka ju nitakuwa nimepanga kazi vizuri.

Kipindi gani cha televisheni, unachopenda, mimi napenda, napenda tuseme kama ni hizi za mapenzi, unaeza pata zinaletwa saa mbili, zinaitwa soap operas. Hizo ndo nafuatilia kipindi ikianza hadi mwisho. Ama tuseme hizi dogo dogo zenye unaeza pata ni komedi. Hiyo nafuatilia. Yaani inafanya nicheke hata nisahau kama nilikuwa na kitu nawaza.

Napenda chakula chenye mafuta au kisicho na mafuta? Mimi napenda chakula yenye haina mafuta juu unaweza pata mafuta. Iki wekwa mingi kwenye chakula, nikikula nasikia kutapika. Nasikia vibaya. Sasa alafu unaweza pata mafuta mingi pia itanifanya niendeshe. Sasa sipendi chakula yenye iko na mafuta mingi.

Unafanya nini kila jioni kabla ya kulala? Mimi kila jioni kabla ya kulala. Mi nakuanga na nisemi ni simu, niko kwenye mtandaoni, niko kwa tiktok, nimetoka saa zingine niko huko instagram, saa zingine nimetoka niko huko whatsapp. So unawezapata mara mingi mi nakuanga kwenye simu, yenye siwezi danganya.

Unaenda maktabani mara ngapi natuseme nyakati nilikua nasoma ndo nilikua naenda mara kwa mara but kwa sasa sikuizi mi siendi sikuizi siendi makitabani nimekaa tu but nyakati nilikua nasoma nilikua naenda naeza pata kwa siku nimeenda ata mara mara mara tatu.

Je, unavaa miwani? Hapana, mimi sivai miwani. Miwani ina watu wengi unaweza pata wachache wanavaa miwani kwa sababu wana, wana tatizo ya kuona mbali ama kuona karibu. But kuna watu wengine wanavaa miwani kwa, juu ya maridadi. Sa mimi sina jambo yoyote yenye inaweza fanya nivae miwani, huwa mi sivai miwani.

Kampuni gani ya teknolojia unayoiamini? Mimi naamini safaricom. Kwa sababu, iyo ni ukosho, yaani hiyo ukienda hapo ubuy kitu, unajua hiyo kitu si ya bandika. Ni kitu yenye, ni kitu yenye original, na ni kitu itakudumu nayo kwa mwaka. Sasa hiyo kampuni ya safaricom, mi napenda. Napenda kununua simu yangu.

Uwezo gani ungependa kuwa nao? Mimi ningependa kuwaa na uwezo wa kujua kupika keki. Ili wakati mtu wangu anasherekea siku yake kuzaliwa naweza muandalia. Pia siku yangu ikifika naweza jiandalia. Pia siku ya bwana yangu ikifika naweza muandalia. Na pia tena naweza ifanya kama biashara. Kama nimeweza kujua kamili yenye naweza amua kuwaambia watu mimi huwa natengeneza keki kama uko na sherehe. Wakuje niwaandalie keki wanilipe nifanye kama biashara.

Kula chakula gani nachopenda kula jioni, mi napenda kula ugali, ugali kwa samaki na mboga. Kwa sababu ugali, ukikula jioni, si unajua ugali inampa mtu nguvu, sasa tu ukienda kulala utalala na kesho yake ukiamka, utaamka kama hauhisi njaa sana. Sasa mimi hupenda kula ugali, kama sijakula ugali na samaki, nitakula ugali mboga mayai ama ugali mboga ya kienyeji ama ugali nyama.

Unahifadhi pesa vipi? Nahifadhi pesa kwa kuziweka kwenye benki. Tuseme niko na benki yangu hapa ya equity. Itabidi niende nikae, nikafungue pale pale wamesema mahali pa kusave kwa kueka pesa. Sasa unaeka pesa kwa hii muda, ndio uweze kufainyia nayo kitu hyo nyakati umeeka. Sasa mimi nahifadhi pesa kwenye benki.

Unafanya nini kila asubuhi unapoa mka? Nipoamka kila asubuhi nampa mungu shukran na mshukuru kwa hio siku ya leo ametupa. Na pia na nikisha fanya hivyo sa ndo nitaamka niende nikatayarishe chakula cha chakula kinywaji kinywa yaani chai.

Unatumia mda gani mtandaoni kwa siku? Tuseme naeza tumia madakika, dakika tano. Tunaeza pata kwa siku, sina sina masaa mingi ya kutumia tandawoni. Niseme majioni sasa, kama sina kazi. Jioni ama usiku juu najua mimi nafanya. Nakaa usiku sana. Kama usinguzi ujani chukua. So, unapata usiku ndo nakaa mtandaoni sana. But mchana, na kwanga tu na kazi zangu nafanya.

Unafanya nini wakati wa kupumziko ya mchana? Mi nalala. Kwa sababu, nilisema hapa hati uwa naka usiku sana. So, napata mchana kama nikona nafasi ya kupumzika. Ndazikia uzingizi ina kuja. Sasa naeza lala.

Unajilinda aje kutoka vitisho vya mtandaoni. Mimi najilinda kwa kuepuka kuweka picha yangu kwenye mtandaoni. Pia na sisemi jambo lolote. Sia ndiki jambo lolote kwenye mtandaoni. Enaweza fanya mimi mwenyewe nikuje. Nishi kama mimi mwenyewe nikuje nihudumiwe. Nikuumiwe. Mimi saa hii nakuwaga tu mtandaoni kazi yangu ni kuona na kukosa kuandika kitu ingine mbaya.

Unapenda kula samaki? Ndiyo. Napenda kukula samaki kwa ugali. Samaki ni tamu. Samaki pia inaleta umuhimu kwa kwa mwili wa binadamu. Sasa mi napenda samaki, naipenda Maybe ikikarangwa, naipenda tena ikipikwa iwekwe maji kidogo, iwe ni supu. Naipenda vile imepikwa.

Tukio gani muhimu katika maisha yako? Tuseme nyakati nilijifungua huu mtoto wangu. Hiyo ndio siku muhimu katika maisha yangu. Kwa sababu hiyo ni siku siwezi sahau. Hiyo ndio siku yenye nilikuwa niliitwa mama mzazi. Hii na hiyo ndio siku nilijua mungu alinitoa mungu alinipa nguvu. Mungu alinisaidia kuleta uhai katika dunia.

Niambie kuhusu majira yako unayopenda. Mimi napenda kiangaza. Kwa sababu, hiyo ndo, hiyo ndo wakati yenye mimi niseme nasikianga nikifanya kazi. Ama, sichoki. Tena, ni hile, ni hile malipal, unaeza fanya shuguli zangu, zote.